Mimi napeda kula chakula chepesi, lakini chenye kushibisha jioni. Mara nyingi, nikichagua wali au ugali na boga kama sukuma wiki nikiongezea mayai, samaki au kuku kidogo. Chakula cha aina hii hujifanya nijisikie nimeshiba bila kua nzito sana hasa kabla ya kupumzika usiku.

Napendelea kuwasiliana kwa njia moja kwa moja yenye heshima. Nikizugumza ana kwa ana au kwa simu. Naona ni rahisi kuelewana na kuhisia hisia za mwenzangu. Pia, napenda ujumbe mfupi au wazapu kwa mawasiliano ya haraka. Mradi ujumbe uwe wazi na wa kirafiki.